Wakati wa msongo wa kazi mimi huchukua muda kujitazama na kuelewa kinachoendelea ndani ya mawazo yangu. Najua kabisa kuwa msongo wa kazi ni jambo la kawaida katika maisha. Lakini jinsi ni navio ukabili ndiyo hufanya tofauti kubwa. Kwanza kabisa napunguza muendo na kupumua kwa kina. Napumua polepole ni kivuta pumzi ndefu na kuachaya taratibu. Kwa sababu najua kupumuwa vizuri hunisaidia kutuliza akili na muili kwa pamoja. Bada ya hapo hujitahidi kupanga kazi zangu upia. Badala ya kujaribu kufanya mambo yote kwa haraka. Na kwa wakati mmoja mimi huanza na kazi zilizo muhimu zaidi. Ninajiambia kuwa kufanya kazi hatua kwa hatua nibora kuliko kujichosha bila mpangilio. Hii unisaidia kupunguza presha na kunifanya nijisikie nina udapiti wa hali. Pia ninapo hisi msongo umezidi na chukua mapumziko mafupi. Hata kama ni dakika chachetu naheza kusimama kunyosha mwili au kunywa maji. Mapumziko haya madogo unirudishia nguvu na kunifanya nirudi kazini nikiwa na mtazamo mpia.

Napenda kutembea katika maeneo yaliyotulivu na yenye mazingira ya asili kwasababu huko ndiko napata amani ya moyo na utulivu wa akili. Kila ninapopata nafasi ya kutembea huchagua sehemu zenye miti, bustani au barabara zisizo na kelele nyingi. Ninapokuwa katika mazingira hayo, nahisi kana kwamba mzigo wa mawazo unapungua taratibu, na akili yangu inaanza kupumua upya. Kutembea katika maeneo ya asili hunipa nafasi ya kujitafakari, ninatazama miti, ninasikiliza sauti za ndege na nahisi upepo ukipita taratibu. Wakati huo hunisaidia kuunganisha mawazo yangu, kufikiria malengo yangu na kujikumbusha mambo muhimu katika maisha. Si lazima iwe matembezi marefu sana, hata kutembea kwa dakika chache hunifanya nijisikie mwenye nguvu mpya. Pia napenda kutembea mahali palipo wazi, ambapo ninaweza kuona mbali na kuhisi uhuru. Hapo najifunza kuwa mtulivu, mvumilivu na mwenye shukrani kwa yale niliyonayo. Kwangu mimi kutembea sio tu mazoezi ya mwili, bali ni tiba ya akili na moyo. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunifanya nijisikie huru na kunirudishia furaha na motisha ya kuendelea na majukumu ya kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Simu imekua sahemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na vatu ninao waajili, iwe ni familia, marafiki au watu wa kazi, kupitia simu naweza kupiga simu, kutuma ujumbe na hata kufanya mawasiliano ya kikazi bila kuwa karibu na mtu kimwili. Zaidi ya mawasiliano simu unisaidia kupata taarifa na maarifa. Naeza kusoma habari, kujifunza vitu vipya au kutafuta majibu ya maswali mbali mbali kwa muda mfupi sana. Pia utumia simu kupata au kupanga ratiba zangu. Kueka kumbukumbu na kukumbushwa mambo muhimu ambayo yangeweza kunisahaulikia simu pia unisaidia katika burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Naeza kuskiliza mziki kutazama video na pia kusoma vitabu vya kidigitali wakati mwingine simu hunipa nafasi ya kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi. Simu yangu ya mkononi sio tu kifaa cha mawasiliano bali ni msaidizi wangu wa kila siku. Chombo cha kujifunza na njia ya kuniunganisha na ulimwengu unao nizunguka.

Mnyama ni naye penda sana na ambaye ningependa kumfuga ni mbwa. Mbwa ni mnyama wakufugwa, anaye julikana kwa uwaminifu na ukaribu, wake na binadamu. Aina ya mbwa ninaye mpenda zaidi, ni yule wakawaida wa nyumbani. Silazima awe, wagharama kubwa. Mradi tu, awe na afya njema, na tabia nzuri. Mbwa anaeza kuwa, wa ukubwa wakati akiwa na manyoya laini. Macho yanye kungaa na mkia unaocheza, anapofurai. Uso wake mara nyingi huwonyesha hisia zake wazi wazi, kiasi kwamba unaeza kujua kama, anafurahi ama ana njaa au anahitaji uangalizi. Iyo ndilo hunivutia sana kwa umbwa. Kwa sababu anaonekana kama rafiki wakweli. Tabia za mbwa, kwa kawaida ni za ulinzi, utii na upendo. Mbwa ni mnyama anayependa kuwa karibu na, mmiliki wake na mara nyingi hufuwata mtu kila anapokuenda. Pia ni mnyama mcheshi anayependa kucheza na kukimbia. Jambo linalo nisaidia, kupunguza msongo wa mawazo, kwa mmiliki wake, mbwa pia, hujifunza haraka, unaeza kufundishwa amri, rahisi na hata, kusaidia katika ulinzi wa nyumbani. Kitu cha kuchekesha kuhusu mbwa, ni jinsi, anavyoweza kucheza mbila kuchoka. Wakati mwingine anaeza kukimbia mkia wake, mwenyewe au kuruka, kwa furaha mtu anaporudi nyumbani. Pia, mbwa wengine hulala kwa mtindo, ya ajabu sana. Jambo linalo mfanya mtu acheke mbila kujizuia. Ninapenda wanyama wakufugwa, hasaa mbwa, kwa sababu hunipa urafiki, upendo na faraja. Kuwa na mnyama, hunifanya nijisikie siko pekee yangu. Hunifundisha, kuwajibika na huniletea furaha ya kipekee. Kwangu mimi mnyama wakufunga siyo tu mnyama. Bali, nisehemu ya familia na rafiki, wakaribu katika maisha ya kila siku.

Kwa siku, mimi huuangalia au kungoja barua pepe mara kadha kulingana na majukumu nilio nayo. Kwa kawaida, huu anza kwa kuangalia barua pepe asubui ili nijue kama kuna ujumbe muhimu au wadharura. Baadaye, wakati wa mchana, huuangalia tena ili kufuatilia majibu au taarifa mpya. Jioni pia naweza kuangalia mara ya mwisho kabla ya kupumzika. Ujumla naeza kuangalia barua pepe kati ya mara tatu hadi tano kwa siku. Lakini ninajitahidi ni si ruhusu zintawale muda wangu wote ili nibaki makini na kazi nyingine muhimu.

Napendelea rangi nyepesi na za asili. Kama blue nyepesi, kijani cha mimea au beige. Sababu ya kuchagua rangi hizi ni kwamba zinatoa hisia ya utulivu na hufanya akili yangu ipumue baada ya siku ndefu za kazi au masomo. Ukuta wa blue nyepesi hunifanya nijisikie kama niko kando ya maji au angani na hiyo inanikumbusha kupumua kwa kina na kutuliza mawazo yangu. Kijani cha mimea ni rangi nyingine ninayopenda sana kwa sababu hufanya chumba kiwe kimejaa maisha na nguvu ya asili na kila ninapoangalia ukuta huo nahisi ninapata motisha na furaha ndogo ndogo. Biyej au rangi za udongo hufanya chumba kiwe mahali pa joto, palipo rafiki na paliporahisi kutulia. Zaidi ya rangi yenyewe napenda pia jinsi rangi zinavyounganisha na mapambo mengine kama vazi la kitanda, mapambo ya ukuta, au taa. Kwa ujumla napenda chenye chenye, rangi ambazo zinafanya nijisikie salama, tulivu na niko tayari kufikiria, kusoma au hata kupumzika bila shinikizo. Rangi za ukuta siyo tu urembo wa chumba, ni sehemu hisia inazozitaka kila ninapoingia ndani ya chumba changu.

Ndiyo, ni uzoefu ambao siusahau kwa uraisi. Tamasha la muziki inahisia ya kipeke sana. Kwa sababu, inawaleta watu wengi pamoja kwa lengo moja. Kufurahia muziki na kujisikia huru. Lipo kuwa pale, nilihisi kama nipo katika ulimwengu mwingine kabisa. Mahali ambapo mawazo ya kila siku ya nawekwa pembeni. Na kinacho baki ni furaha na burudani. Kilicho nivutia zaidi ni nishati ya watu, kila mtu alikuwa akiimba akicheza na kufurahia mziki bila kujali matatizo yake ya binafsi. Mziki ulipo chezwa kwa sauti kubwa nilihisi mapigo ya moyo wangu ya kilingana na midundo ya nyimbo. Ilikuwa ni hali ya kushangaza. Kuona watu tofauti kabisa wa kifurahia wimbo mmoja kwa sauti moja. Pia nilifurai sana kuwaona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja jukwani. Kuona msanii anaoupenda, ukiimba mbele yako ni hisia tofauti kabisa na kumsikiliza kupitia redio au simu. Unuona jitihada zao, hisia zao, na namna wanavyo ungana na mashabiki wao. Hilo lilinifanya nijisike karibu zaidi na mziki wenyewe. Tamasha la mziki lilinipa kumbukumbu nzuri sana, lilinifundisha kuwa mziki unanguvu ya kuunganisha watu kuleta furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Tangu wakati huo huwa napenda sana mawazo la kuduhuduria. Matamasha kwa sababu sio tu burudani bali ni uzoefu unaogusa moyo kuwacha alama nzuri katika maisha.

Rangi ninayopendezwa nayo sana ni kijani. Kijani ni rangi ambayo kwa kweli hunipa hisia ya amani na utulivu wa ndani. Na kila ninapoiona au kutumia kitu chenye rangi hii nahisi kama nimeunganishwa na asili. Ni rangi ya mimea, miti na uhai na kunifanya nijisikie niko mbali na msongomano wa maisha ya kila siku. Kama vile, nahisi niko kwenye bustani yenye wingi wa majani au msitu tulivu. Zaidi ya utulivu, napenda kijani kwa sababu ni rangi ya matumaini na ukuwaji. Inanifanya nikumbuke kwamba kila siku ni nafasi ya kuanza upya na kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya. Pia kwa kijani nafikiri akili inapumzika na mwili wangu hupokea aina fulani ya nguvu kidogo kidogo, jambo ambalo linanifanya nijisike nikiwa tayari kufanya kazi au kujifunza kitu kipya. Kijani pia ni rangi inayoweza kuendana vizuri na rangi nyingine. Ikiwa ni kwenye nguo, mapambo ya chumba au vifaa vya kila siku. Rangi hii hunipa furaha na msukumo wa kipekee. Kwangu mimi kijani sio tu rangi nzuri. Bali ni sehemu ya hisia ninazotaka kuishi nazo kila siku. Utulivu, matumaini na nguvu ya ndani kuendelea mbele.

Napenda kuvaa vipuli, ingewa s ikila wakati. Bali kulingana na mazingira, mavazi na hisia nilizo nazo siku hiyo. Vipuli kwangu ni zaidi, ya pambo la kawaida. Ni njia ya kujieleza na kuonyesha upande fulani, wa utu wangu. Ninapo vaa vipuli na jisikia nimekamilisha mwonekano wangu na nimeongeza muguso wakipekee unawonifanya, nijiamini zaidi. Napenda vipuli kwa sababu vina uwezo wa kubadilisha muonekano kwa haraka, hata kama nimevaa, mavazi rahisi sana. Nikiongeza vipuli vizuri, na hisi muonekano unabadilika na kuwa, wakuvotia zaidi. Vipuli vidogo, hunipa muonekano wa utulivu na unyenyekevu, wakati vipuli vikubwa au vya kipekee, hunipa hisaya na ujasiri na kujiamini zaidi. Vipuli hunifanya nijisikie nipo sawa na nafasi yangu, kuna siku ninahisi, nataka kuwa mpole na mtulivu. Na kuna siku ninahisi nataka kuonyesha, nguvu na ujasiri. Vipuli, unisaidia kuendana na hisia hizo, bila kusema neno lolote. Napenda vipuli kwa sababu nisehemu, ya utamaduni na mitindo ya kisasa kwa pamoja, ina wakilisha uzuri, ubunifu na uhuru wa mtukujipamba, anavyotaka. Kwangu, kuvaa vipuli, sio swala la, kuiga mtindo tu, bali ni jambo, linalo nifanya nijisikie vizuri ndani yangu. Io maana ni napo vaa vipuli, nafanya hivyo kwa furaha ujiamini na kwa sababu, vina nifanya nijisikie mimi kamili.

Ndiyo napenda sana chakula kitamu. Na kwangu mimi chakula kitamu sio tu kuhusu kushiba bali ni kuhusu kufurahia latha harufu na uzoevu mzima wa kula. Kila nanapo kula chakula chenye latha nzuri nahisi kama nimejipa zawadi ndogo baada ya kazi au shugli za siku nzima. Chakula kina uwezo wa kubadilisha isia na kuleta furaha ya gafla. Na hilo ndilo linalo nifanya nikithamani sana. Napenda chakula kitamu kwa sababu huleta watu pamoja. Wakati wa kula iwe ni nyumbani na familia au na marafiki. Chakula kitamu hufanya mazungumzo yawe mazuri zaidi na wakati uwe wa kukumbukwa. Latha nzuri unifanya nikumbuke kumbu kumbu za furaha kama vile chakula cha nyumbani nilichopika kwa upendo au sahani maalum nilio onja kwa mara ya kwanza. Chakula kitamu hunifanya nijiskie nipo, sawa kimwili na kiakili. Wakati ninapo kula chakula chenye latha na kilicho andaliwa vizuri nahisi nimerithika na mwenye nguvu zaidi. Inanipa motisha ya kuendelea na shugli zangu nikiwa na tabasamu. Napenda chakula kitamu kwa sababu ni sehemu ya maisha yenye furaha na mizani. Si kula kwa kupita kiasi bali ni kufurahi kila tonge kuthamini latha na kujipa muda wa kufuraia kile ninacho kula.

Napendelea zaidi chai kuliko kahawa. Na sababu yangu kubwa ni namna chai inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye mizani ndani yangu. Lakini ninapokunywa chai nahisi kama ninajipa muda wa kupumzika na kujituliza, hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Chai kwangu sio tu kinywaji, bali ni desturi ndogo inayo nisaidia kuanza au kumaliza siku kwa utulivu. Napenda chai kwa sababu ina ladha laini na harufu inayotuliza akili. Iwe ni chai ya maziwa, chai ya tangawizi, au hata chai ya majani. Kila aina inanipa hisia ya faraja. Wakati mwingine, ninapokaa chini na kikombe cha chai mkononi, nahisi kama mawazo yanapungua pole pole na akili inapata nafasi ya kupumzika. Napenda chai kwa sababu inanipa nguvu kwa namna ya taratibu tofauti na kahawa ambayo wakati mwingine, inaweza kunifanya nijisikie na haraka au mwenye msisimko mwingi. Chai hunipa umakini bila kunichosha, na hio inanisaidia katika kazi au kusoma kwa muda mrefu. Chai hunikumbusha nyakati za utulivu na mazungumzo mazuri na watu ninaowapenda. Ni kinywaji kinachounganisha, kinacho husishwa na mapumziko na faraja ya nyumbani. Ndio maana, kati ya chai na kahawa mimi huchagua chai kwa sababu inanipa sio tu ladha nzuri. Bali pia amani ya moyo na utulivu wa akili.

Mimi hufua nguo kati ya mara tatu hadi mara tano kwa wiki. Kulingana na aina ya nguo na shughuli zangu za kila siku. Nguo za kila siku kama shati au suruali hufuliwa mara moja baada ya kuvaa mara kadhaa au zinapo chafuka huku nguo za ndani au tisheti hufuliwa mara nyingi ili kuhakikisha zinabaki safi na huru kutokana na harufu. Nguo nzito kama sweater koti au nguo za baridi hufuliwa mara chache zaidi kwa sababu hazichafuki zaidi. Pia baadhi ya nguo zinahitaji kufuliwa kwa tahadhari maalumu ili zisiharibike au kupoteza rangi jambo ambalo hufanya kila kufua kuwa mpango maalumu unaohitaji muda na makini. Hii nasaidia kuhakikisha nguo zipo katika hali nzuri kwa muda mrefu na kunifanya nijisikia vizuri nikiwa na mavazi safi na ya kiweka heshima kwa kazi ya mkono wangu. Mimi huangalia ratiba yangu ya kufuwa kulingana na shughuli zangu za siku. Ikiwa nguo zimechafuka sana au zimekaa muda mrefu bila kufuliwa na fua mara moja. Lakini ikiwa nguo ziko salama, tuna hazina na harufu au doa. Mara nyingine nafua pamoja na nguo zingine ili kutumia maji na sabuni kwa uangalifu na kwa ufanisi. Kufua nguo kwangu siyo tu kazi ya kawaida kwa nyumbani. Ni sshemu ya mpangilio wa maisha yangu ya kila siku. Kunisaidia kuhifadhi nguo zangu na kwa muda mrefu. Kunifanya nijisikia msafi, mtulivu na tayari kwa shugguli za siku. Kila mara ni napofua nguo, siyo tu ninafanya kazi za nyumbani bali pia ninajitunza na kuhakikisha furaha ndogo ndogo ya usafi na utunzaji wa maisha yangu.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kwangu mimi hilo ni kama safari ndogo ya kugundua ladha na tamaduni tofauti. Kila ninapopata nafasi ya kuonja chakula kipya nahisi kama nimefungua ukurasa mpya wa uzoefu. Sina suala la kula tu bali ni kujifunza kitu kipya kupitia ladha harufu na namna chakula kilivyoandaliwa. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa changamoto nzuri wakati mwingine unaeza kuona chakula na ukahisi huna uhakika nacho. Lakini ukijipa ujasiri wa kukionja unashangaa kugundua ladha tamu ambayo hukutarajia. Hilo hunifundisha kutokuwa na hofu ya mambo mapya maishani kwa sababu mara nyingi nyuma ya hofu ndogo kuna kitu nzuri. Pia, kujaribu vyakula vipya hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wa tamaduni tofauti. Chakula ni sehemu muhimu ya utamaduni na unapoonja chakula cha jamii fulani unakuwa kama umeiguza historia na maisha yao kwa njia ya kipekee. Iwe ni chakula cha kienyeji au cha nchi nyingine. Kila sahani ina hadithi yake. Zaidi ya yote, kujaribu vyakula vipya hunipa furaha na msisimko hata kama si kila chakula kipya nitakipenda uzoefu mwenyewe huniacha na kumbukumbu nzuri.

Napenda hesabu ingawa si kwa sababu ya namba peke. Bali kwa sababu ya namna hesabu zinavyo fundisha akili kufikiri kwa mpangilio na kwa kina hesabu hunifanya nijisikie kama ninatatua fumbo ambapo kila hatua inamaana na kila jibu linatokana na mantiki. Kila ninapofanikiwa kutatua swali la hesabu nahisi furaha fulani ya ndani kama vile nimepanda ngazi moja zaidi ya kuelewa kitu kigumu. Napenda hesabu kwa sababu hunifundisha uvumilivu. Si kila swali huja na jibu la haraka na hilo hunilazimisha kukaa chini, kufikiri polepole na kutokata tamaa. Kupitia hesabu nimejifunza kuwa makosa si mwisho wa safari, bali ni sahemu ya kujifunza ukikosea unarudi nyuma, unaangalia ulipo poteleza na unaendelea tena ukiwa na maarifa zaidi. Hesabu hunisaidia katika maisha ya kila siku bila hata mimi kugundua. Kuanzia kupanga bajeti kuhesabu muda hadi kufanya hesabu ya kimantiki hesabu zinanipa msingi mzuri wa kufikiri. Zinaniwezesha kuwa makini kupanga mambo yangu vizuri na kuepuka maamuzi ya pupa. Napenda hesabu kwa sababu zinanipa nitamu ya akili. Zinaniweka katika hali ya kujiuliza maswali, kutafuta ushahidi na kuelewa sababu ya kila jambo. Kwa hiyo, kwangu mimi hesabu siyo somo gumu tu la darasani. Bali ni chombo muhimu kinacho nisaidia kukua, kiakili, kufanya maamuzi bora na kukabiliana na changamoto za maisha kwa utulivu na kujiamini.